Kuishi pahali ambapo nilizaliwa. Unajua saa zingine si poa. But kuna ile wakati ambayo unajipata. Unaishi hapo penye ulipozaliwa. Lakini ebu angalia ile wakati ambapo hauna kitu hauna mbele wala nyuma. Itakubidi uishi pahali ambapo ulizaliwa. Si unaona pale ambapo wazazi wanaishi unajua utaishi hapo alafu ukingojea ngojea hali ikuwe shwari ndiposa uanze kutafuta mahali ambapo unawezaishi pia changamoto mbalimbali kama vile mtu ambaye bado anaendelea na masomo unajua anawezakuwa bado anaishi pale ambapo alizaliwa ama hajafanikiwa kuhama kuenda kwingine ama bado yeye ni Mchanga. Anaendelea bado kuishi na wale wazazi wake. Saa zingine pale mtu anapendezwa na pahali ambapo alizaliwa. Anaendelea kuishi pale hata akiwa mkubwa. Anajenga tu pale anaendelea na maisha yake pole pole. Kwa sababu ameyazoea yale mazingira. Anayaenzi sana kwa sababu yanampendeza sana tangu utotoni mwake. Kibinafsi mimi siishi pale ambapo nilizaliwa. Nilihama kidogo nikasonga mbali na ile mahali ambapo nilizaliwa. Sasa hivi naishi kule ruai ambapo nafurahia mazingira ya kuku kulingana na pale ambapo nilizaliwa napata kuwa huku mazingira ni mema watu wanajituma kikazi, watu wanashughulika shughuli zao vilivyo na bila kusumbuana pia naona huku kuna ile utaratibu fulani wa ufanyaji kazi za kila siku ambapo watu wanazingatia nidhamu. Na pia wanazingatia maagizo ambayo yamewekwa pale kazini.

Somo la sayansi ni somo nzuri sana. Kwa sababu ni chanzo cha teknolojia yote duniani ambayo inaendelea. Na ukiangalia somo la sayansi, lina ni pana sana na limegewanyika katika vipengele. Fulani ambapo kuna ile inajiita fizikia, kuna ile hesabu, kuna kuna biolojia, kuna kemia. Somo ambalo nalipenda sana ni lile la fizikia ambapo linazungumzia zaidi kuhusu teknolojia ambayo inayoijiri. Tangu zamani ukiangalia pale teknolojia barabarani, teknolojia ata hii ya rununu, program mbali mbali kuna zile teknolojia ambazo zimejitokeza sana na ambazo ni mzuri sana ukiangalia magari ambayo yamejitokeza, alafu kuna zile meli, kuna zile garimoshi. Kuna vitu mingi sana majumba kubwa kubwa ambayo yana jengwa. Yanatumia ile somo la fizikia hata wale waandisi wanatumia lile somo la fizikia. Ni nzuri sana na ni somo ambalo linaminika sana ulimwenguni kwote. Kwa sababu ukiangalia mataifa mengi sana ya nazingatia hili somo kwa sababu ni lenye chanzo, ni chanzo cha uendeshaji wote wa viwanda na kadhalika magari, kuna biashara mbali mbali kuna hata ile kuendeshaji wa migodi mbapo watu wanachimba migodi. Kuna pale ambapo watu wanatumia teknolojia mbali mbali katika mitambo. Tuseme kwa mawasiliano, tuseme kama rununu, tarakilishi, kompyuta, vitu zote zinatumika duniani kwote. Vimekuwa vikitengenezwa kwa miundo ambayo inaambatana na somo la fizikia. Na ni somo ambalo ni nzuri sana kwa sababu linachangia pakubwa sana katika ukuaji wa wa nchi mbali mbali. Ukiangalia nchi kama marekani china wametumia fizikia kujiendelesha sana kimaendeleo. Ata ukiangalia kule marekani juzi ambapo kuna ile ile inaitwa space travel ambayo wanataka kutoka sayari hii ya dunia kwenda sayari ingine kule juu ama kwenye mwezi. Kutumia kile chombo ambacho kita tusafirisha kwenda kule. Tunatumia somo la fizikia ambapo linaelezea zaidi mitindo ambayo tutatumia kutengeneza zile vyombo na tutafika aje kule kwenye sayari ingine ama kule kwenye mwezi. Na pia tunatumia ile mitindo ya fizikia kuangalia kule juu kuna nini, kuna sayari ngapi, ambapo kuna ile darubini fulani ambayo inatuonyesha vile kule juu kuna kaa, unaweza ona, unaweza angalia kule juu, unaeza zoom, uangalie ni nini kile sayari gani, unaeza iona, ni nyota gani, unaeza iona. Na kule pia kuna matumizi mengi sana ya fizikia ambayo kuna hata huko jikoni ambapo tunatumia fizikia kutengeneza meko sufuria na vitu zile kadharika sana hata ukiangalia televisheni imetumika kupeperusha taarifa na kujiburudisha pia imetumia somo la fizikia kujiunda kufika pale ambapo ipo.

Kuna ile mitandao ya kijami aina mbalimbali ambazo kuna ile ambayo inatumia Facebook kuna ile ya x. Kuna ile whatsapp kuna ile telegram ziko aina mingi. Mimi huzitumia kwa mara mingi sana kwa sababu zina saidia sana. Zina kujulisha mambo ambayo yanayotendeka katika pahali mbali mbali tuseme kare kimataifa katika mataifa mbali mbali ambapo unakutana na yale matukio ambayo yanachipuka. Na unaeza kuyapata kwa wakati kupitia kwa njia ya mitandao. Pia huitumia kwa sababu inaniunganisha na marafiki zangu ambao wako mbali na mimi na wale jamii ambao jamaa ambao wako mbali nami kuna vile inakufanya unahisi kana kwamba wako karibu na wewe kwa ile njia ya kuwapata ama kupatana kirahisi. Kuna pia ile njia ambayo unatumia kufuatilia wanamuziki mbali mbali kutizama video mbali mbali.

Watoto ni watu wazuri sana. Hawana zile hisia mbaya mbaya. Binadamu wakubwa huwa nazo, ni watu wachangamfu zaidi. Watu wenye furaha, tele tele, ambao wanapenda haswa mara nyingi kucheza na watu, kujifurahisha, huwa hawana chuki ukilinganisha na watu wakubwa. Mimi binafsi hupenda kucheza na watoto kwa sababu kuna ile furaha ambayo inapatika. Kwa wale watoto wakati unao cheza nao nimejikuta nimekuwa mwepesi sana wa hisia wana mwoyo mkunjufu ama kuliwaza kimawazo ama kupitia uchangamkaji au kucheza cheza nao ama kuna jikuta ya umefirai sana kwa sababu hali ya watoto ni watu wachangamfu hawapendi hasira ndogo ndogo tu ama ni watu ambao wamechangamka sana watoto kwa mfano wanavyo cheza mpira wakandanda wakiona unacheza vizuri wanakushangilia, ukicheza nao vizuri wanafurahi wakiona pia hauyuko mchangamufu pia wanakuambia tafadhali kuchangamka cheza nasi, burudika hio ndio huwa watoto wapo, hawasumbui sana ni wale watu ambao ni wazuri kwa na hawana maneno mengi sana ni watu wachangamfu sana ambapo anaweza kaa nao.